Ndiyo, aina zile za filamu mimi ninazozipenda ni filamu za wanyama kwa sababu ile mimi napenda filamu za wanyama ni ya kwamba mimi binafsi napenda wanyama kama simba, kama ndovu, kama chui na hata samaki pia ni mnyama. Na huwa nimependa sana kutizama hizi filamu maanake mimi huwa nimetaka kujua sana mambo ya wanyama yaani jinsi wanavyofanya mambo yao. Na utapata ukitizama hizi filamu unaweza kujifunza mambo mengi. Kama vile simba anavyotafuta chakula yake, anavyowinda wanyama wengine. Na pia huwa inasaidia kutuliza mwili. Unapata unatuliza, kwa kiingereza na inaitwa kutuliza pressure. Yaani unajipata umetuliza kabisa. Alafu pia aina nyingine ya filamu, mimi ninayoipenda ni filamu zile za vita. Basi mimi huwa ni filamu zile za vita na basi hii filamu basi iweze kuwa na uchunguzi. Basi mimi huwa nimependelea hizi filamu ninaweza kuviviona siku mzima nikiketi kwenye runinga. Utapata hizi filamu basi vina ucheshi mwingi na utapata kuna wachezaji maarufu kama James Bond ambaye mimi napenda kumfuatilia sana. Kuna Allen McGray, kuna Schwarzenegger, alipokuwa anatoa filamu hapo nyuma kidogo.

Ndiyo mimi ninapenda kujifunza historia. Na hata nilipokuwa ninasoma kwenye shule changa na shule ya sekondari. Nilipenda lile somo la historia. Na nilikuwa na faulu sana katika mtihani ninapo fanya mitihani yangu. Na nilipenda historia sana sana hii historia ya nchi yangu ya Kenya. Vile waingereza walikuja nchini mwetu ama huku Afrika wakaweza kututawala sisi wa Afrika na utapata unajifunza mambo mengi hata ile historia ya maraisi wetu wa nchini huku kwetu kama vile raisi wa kwanza wa Kenya alikoni Jomo Kenyata akafwatiwa na raisi mstaafu Daniel Arap moi akafotiwa na Mwai Kibaki akafuatiwa na Uhuru Kenyatta Nampaka sasa tuko na William Ruto anajulikana kama kasongo. Basi ni rais huyo sasa. Naeza kusema ni mkora. Manake anatu ahidi mambo mingi. Lakini daa havifaniki. Na bado nilipenda bado kuhistoria za nchi. Historia ya Afrika. Na hizi inchi ambazo zinazo tuzunguka. Na kuna inchi kama ile jirani yetu Tanzania. Kuna inchi Uganda. Kuna inchi Kongo basi. Sana sana nilipenda kwa inchi zote ya Afrika nilipenda historia ya Kongo. Manake utupata hini inchi imabarikiwa na madini. Lakini unapo soma historia basi hiyo inchi hawajaweza kuwa na amani kwa sababu ya yale madini. Wanauwana kwa sababu ya madini. Na historia kama hii basi naweza kutufunza mambomo mingi ya kwamba huezi kua na kila kitu. Kama tunavyo ona nchi ya Kongo. Wako na madini lakini hawana amani. Na sisi kwetu Kenya. Tuko na amani. Na tunatamani madini. Tuna madini kama ya Kongo. Lakini hatuna. Na kama ipo basi haviko vingi.

Ndiyo, mchezo ambao mimi ninaopenda kucheza ni mchezo wa soka. Basi mimi huu mchezo nimeweza kuucheza kutoka utotoni na niliweza kuhusishwa na huu mchezo na marafiki zangu tulipukua wachanga. Basi unajua watoto wanapenda kucheza sana. Na basi mimi nikaweza kupenda mchezo wa soka. Na nilikuwa na cheza mchezo huu na ninafunga magoli mingi. Nilikuwa na cheza nambari ya tisa. Na kwa sababu mimi nilikuwa na funga mabao mingi kweli kweli. Mpaka nikapewa jina la gaucho. Basi kuna mchezaji maarufu sana aliweza kucheza Soka. Alikuwa anaitwa Ronaldinho Gaucho. Na alikuwa mwenye uraia wa Brazila. Na basi aliweza kuchezea ya timu ya Inter Milan akachezea ya Barcelona na basi wachezaji wanzangu waliweza kunipa jina la huyu mchezaji manake wali nifananisha sana na mchezaji huyu Ronaldinho Gaucho alafu pia kwa sababu mimi ninapenda mchezo huu unapata bado kucheza ukicheza mchezo huu unafanya mazoezi. Na mwili wako unaweza kusikia vizuri na inasaidia mifupa sana sana. Halafu bado utapata mwili wako hautaweza kushikwa na magonjwa magonjwa sana kama yule ambaye hafanyi michezo hajihusishi na michezo. Na pia basi niliweza kujishiriki katika michwanu tofauti tofauti. Katika jimbo hili la Nairobi. Nimeweza kwenda sehemu nyingi sana juu ya mpira wa soka. Na bado nikaweza kushinda zawadi vile vile mingi sana.

Ndiyo maramingi mambo mpya vile mimi ninavyo jifundisha siku hizi. Ninaingia kwenye mtandao. Basi siku hizi mtandao umekua ni mwalimu wetu. Manake kila siku kuna kitu kipya mtu ambacho anakifanya. Hau amekigundua na anataka kuelimisha wenzake ama kuonesha wenzake. Hei mimi nimifanya jambo hili. Basi mimi ninakushikuwa na ile hamu ya kutaka kujua jambo lile limefanyika vipi. Ama ametumia mbinu gani hiyo. Basi mimi hapo kwa hapo ninaanza kujifundisha lile jambo. Kwa mfano mimi nilipenda ile mambo ya hacking. Kwa kingereza kinito hacking kwenye computer au kwenye simu zetu. Na nilikuwa ninaenda kwenye mtandao wa youtube. Na ninaweza kufuatulia majama ambao walikuwa maguru katika jambo hili. Na niliweza kujifundisha mambo mawili matatu pale. Na nikaweza pia mimi kujifunza. Na nikaweza hadi kufanya ile hacking. Kwa mfano nilifanyia hacking kwenye simu ya ndugu yangu na nilifaulu. Na lile jambo li nifurahisha sana. Sasa kuna mambo mengine magumu yaliitaji mimi sasa niwe naguru kando yangu pale basi mimi sikuweza kupata guru. Na basi lile jambo kwa muda ule niliweza kuachia pale manake kuna mambo mengi sana ambayo singeweza ufanya peke yangu nilikuwa nahitaji usaidizi kidogo pale hapa na pale lakini nilifaulu katika lile jambo nilitaka kujifunza.

Ninacho kipenda kufanya mimi na marafiki zangu basi. Tunaweza kupatana na chuzeza mchezo unaitwa pooltable. Basi mimi kutoka nijifunze mchezo huu basi mimi nimekuwa nikipenda mchezo huu. Yani kicho unapata tu unajifikiria ni lini nitapata mule nicheze mchezo huu. Na huu mchezo huu basi huwa naupenda na upenda sana. Manake lazima huwe mwenye kutumia akili. Na yani unajipima akili ujione kama wewe ndiyo utakae washinda marafiki wenzako ama wewe ndo utachekwa na marafiki wenzako. Basi huo tunakusanyika pale kwenye mji wetu ambapo mimi ninapoishi, tunanunuwa vinywaji vyetu, kama kuna mirungi tule alafu kisha tucheze mchezo huu. Mara nyingi tunacheze mchezo huu wa pesa, unaposhindwa unafungua mchezo mwingine. Utapata hivo hivo basi unaendeleya kujua mchezo huu zaidi. Kama mimi sana sana. Nilipo anza sikuwa najua kucheza mchezo huu. Lakini vile tuliaza kucheza mchezo wapesa. Basi nikaweza kuwa guru. Mbaka sasa nawashangaza watu wengi sana. Watu wanasema kijana umearibika sikuizi. Yani nimewashangaza sana nimekuwa stadi katika mchezo huu.

Mimi ninasoma gazeti japo sipendi sana lakini ninasoma gazeti utapata kwenye gazeti kuna mambo mingi sana naweza kujua pale kama vile siasa kuna mchezo vile yalivokwenda kuna kamari mchezo ya kamari basi yanatangazwa pale. Kama ile ya sport pesa betika, odibet, kuna upande wa mapenzi, utapata kuna watu wana matatizo katika relationships zao. Sasa utapata wanauliza wale magwiji wa mapenzi je mimi nifanyeje. Kuna wale bado wanaotafuta, kuna upande ambapo wale wanatafuta mapenzi. Kuna bado upande wa mabiashara, kuna bado upande wa kazi basi mingi huwa nimeingia sana katika sehemu hii manake unaweza kupata kazi kama vile kuna wakati mwengine niliweza kupata kazi kupitia kwa gazeti niliweza kupiga namba ile kwa pale na nikaweza kupata kazi na kwa sababu ninapenda gazeti manake hazina hasara. Hata gazeti bado unaweza kujifundisha mambo mapya katika lugha ya kiingereza au kiso.